Nyingi za habari mtandaoni huwa zinatumwa kwa Facebook na mimi sana sana kila wakati huwa nafungua Facebook ili nione habari ambazo zinakuja vile zinatendeka sababu watu wengi wanazituma wakati tu zinatendeka. Kwa hivyo mimi huwa napenda kuzisomea huko sababu kuna habari nyingi huwa zinatumwa na watu mbali mbali na huwa nasoma kila wakati nione habari ambazo zinajiri. Hata kama ni nini kwa za siasa, habari za mambo ya hospitali na mambo ya watu ambao wako na shida mbali mbali, huwa zinatumwa tu wakati zinapatikana. Na huwa nikifungua tu Facebook, huwa zinapatikana na nazisoma hapo mara kwa mara.

Katika redio yetu, sana sana, ya lugha yetu, huwa kuna watu wawili huwa wanaleta habari asubuhi sana. Hawa watu wawili wana vichekesho sana. Huwa mimi kila wakati mimi huwa nacheka sana. Kwa sababu kuna mzee mmoja, huwa akiongea tu utahisi tu kucheka. Na tena kuna kijana mwngine hapa kijijini. Huwa ana vichekecho sana. Nikimuona tu, lazima nicheke. Sababu, maumbile yake, na matendo yake, na maneno yake. Kila wakati ni yakushekesha. Kwa hivyo, kila wakati ama kila siku nikipatana na hao watu, lazima nicheke. Na nikicheka huwa na furahi sana na hakuna siku hata moja nikiwaona siwezicheka najaribu saa zingine kutocheka lakini nitacheka tu.

Ndiyo, mimi napenda kusoma maoni, sana sana mtandaoni, sababu kwa mtandao utapatana na mambo mbali mbali, yanayotendeka, yanayotungwa, yanayocheswa, na kila mara, habari zote huwa zinakuja moja kwa moja, vile zinaonekana ama vile zinatendeka, sababu, kuna watu huwa wanajitolea kila wakati. Kitu kikitokea, watapiga picha na waandike na watume kwa mtandao. Kwa hivo, kila wakati unapofungua mtandao ama unapofungua simu yako, kuna kitu mpya utapatana nacho. Kwa hivo, mimi na soma maoni mingi mitandaoni. Hata ingawa wengine wanatuma mambo ya uongo na ingine mambo yaliyo tendeka kitambo sana, lakini huwa wanatuma ukiangalia tu utaona enye imetumwa sahi hiyo na iyo ya ukweli ama ya uongo. Kwa hivo huwa nasoma maoni mtandaoni lakini yote sio ya kuaminika na huwa na hisi vizuri nikisoma sababu nitajua kabisa nini nzuri na nini mbaya.

Kusema ukweli sijawai kutazama mpira wa baseballi. Kwa hivo hata nikiutazama mimi siwezi elewa. Hata wachezaji wenyewe siwajui. Kusema ukweli sijui kabisa mchezo wa mpira wa baseballi. Naona tu ukichezwa lakini sijawai kuvutiwa na huo mchezo. Kwa hivo sijui sana mambo ya mpira wa mpira wa baseballi. Lasima mimi niseme ukweli kwa baseboli hii mimi sina habari kabisa.

Nenosiri naweka salama nikitumia simu yangu. Sababu simu yangu hakuna mtu ambaye huwa anaigusagusa. Na tena nikiweka mahali kwa simu. Mimi nitaweka nambari za siri nambari nambari ambazo. Hakuna mtu mwingine yeyote ataweza kujua na kufungua. Kwa hivyo, ikiwa kwa simu yangu na niifunge kabisa, hakuna mtu yeyote atajua siri zangu. Kwa hivyo, huwa naweka salama kabisa katika simu yangu. Na ndani kabisa mahali hakuna mtu anaweza fikia. Siyo mtoto, siyo mtu mzima. Nikifunga tu niweke hizo nambari. Hakuna mtu ataweza kujua ama kuweza kuweka hizo namba afungue simu yangu.

Kusema ukweri mimi hua nangoja barua pepe mara nyingi sana kwa siku sababu kuna watu wanapenda kuandika barua pepe ili wasuruhisha maneno wafufishe mambo Halafu kila wakati unapopata barua pepe Hakuna kutumia muda mingi kusoma ama kuongea Kwa hivo utafungua tu usome Halafu kama ni kujibu unajibu mara moja na ile era ya kutuma ama kupokea barua pepe Hakuna kabisa Kwa hivo napokea mara kadha Kwa kutoka kwa marafiki, kwa watu wa familia, kwa njamii yangu, kwa watoto, kwa baba au, kwa mamu. Kwa hivo na uwa napokea mara nyingi sana. Ninafungua tu simu nitapata barua pepe nyingi sana. Sinajiri kwa simu yangu.

La, hapana. Mimi sipendi kucheza michezo ya mwendo wa kamo. Sababu michezo ingine huwa sielewi sana. Kwa hivyo nikutazama tu na mimi siwezi nikapendelea kucheza hiyo michezo. Sababu kuna michezo ambayo inaweza kuletea shida ama ikutie kwa masaibu. Kwa hivyo mimi sipendi kabisa kucheza michezo ya video na tena sielewi mchezo mingine ya video.

Mimi napenda sanaa ya mafunzo kwa familia na kwa jamii. Sababu sana sana, jamii siku hizi huwa inahitaji masomo mingi sana. Kuonyeshwa kwa sanaa, kwa kusema na kwa kuimba. Kwa hivo, familia na jamii siku hizi ni kama zinapotea. Tena, lazima tuwaletee sanaa. Mbali mbali ili waweze kusoma na kuweza kuelewa ni jinsi gani watakapoishi na ni jinsi gani watajikinga na mambo mbali mbali. Kwa hivo sanaa ya mafunzo na mambo ya kufundisha wanajamii, hiyo ni kitu ya maana sana, kwa sanaa za siku hizi.

Asubuhi hii niliamka mapema sana ili niweze kukamua ng'ombe na niweze kuenda kuuza maziwa Kwa hivyo kitu ya kwanza kabisa Nilichukua kila kitu nikaenda kwa ng'ombe Kwa hivyo nilishughulikia ng'ombe kwanza halafu nikaingia jikoni kuweza kutengeneza kifungua kinywa halafu kutoka hapo ni kufanya usafi kwa ng'ombe zangu na kufanya usafi kwa nyumba yangu. Kwa hivo asubuhi mimi huwa naamka mapema na kushughulikia kitu na ifikapo saa nne asubuhi mimi nimemalizana na kila kitu ni kukaa kidogo na kupumzika.

Kusema ukweli mimi sielewi sana mambo ya mchezo wa kikapu Kwa hivo sitaweza kujua ata kuweza kutaja mchezaji mmoja wa mpira wa kikapu. Kwa hivo nibora niseme ukweli. Sijui kabisa na sielewi kabisa mambo ya mpira wa kikapu Nautazama lakini haujaniweka mambo ya kujua sana.

Ninasasisha vifaa vyangu mala kadhaa. Sana sana hili vifaa vyangu virwe na ustandi na viwe kamiri kila wakati vinapotakikana kutumika. Viwe viko tayari kila wakati na viwe vitakuwa na manufsa saa zozote zire inatakikana. Kwa hivo ni mala kwa mala. Sio kukaa kwa munda mrefu. Kwa hivo mara nyingi ndiyo inawesesha. Inaviwesesha kukaa na njia ilio bora saindi na vitatakikana na kila mtu.

Ninaposherehekea mafanikio ya timu yangu, mimi huwa na furaha tele moyoni mwangu. Mimi huwa napiga nduru, shangwe na nderemo, na huwa na sitisisa wengine vile tumepata ushindi na timu yetu. Mimi huwa na furaha na kutembea kila mahali nikipeleka ujumbe ati, timu yetu imeshinda na imeweza kucheza mchezo kuwa bora zaidi, kwa hivo mimi huwa nasherehekea timu yangu hivo. Na pia wakati wanamalizia kucheza, kuna vile naeza peleka wengine kunywa kahawa ama chai ama vinywaji vingine. Ili niweze kuwaonyesha vile nimefurahia na vile naweza kusherehekea timu yangu iliyopata ushindi na hiyo ni kutupa ushindi sisi wote mashabiki wake.

Timu ya mcheso ambayo ua nafuatilia sana ni stimu ya liverpool. Ambayo. Ina wachesaji wazuri na ondari sana. Sana sana msechaji ondari sana uwa na hito mohammed salah. Mimi uwa na mpenda sana kwa mabao yake na ustandi wake kukucheza mpira. Uwanga anakuwanga tayari kila wakati. Anapopewa mpira. Uwa anawesa na akona aerengo nzuri sakujasa katika ngoru yake. Kwa hivyo mimi napenda liverpool sana sababu ni timu ambayo ikona ustandi na inajiamini sana na uwa inacheza mpira unafuatiriwa na karibu watu wote. Sababu ya uaminifu wao na utifu wao na kuwa ondari katika uwanja.

Team ya mpira kandanda ambayo naipenda sana ni Liverpool. Liverpool uwa inawasajaji ondari sana na wenye kuwa wanajua jenye wanafanya uwanjani. Watu ambayo uwa wanaminika kira wakati wanapoingia uwanjani kuchesa. Uwa wanachesa na ustandi na kuaminika kwa ajabu sana. Wakiingia tu kwa uwanja, kila mtu anajua kuna ushindi sababu wenye iyo timu ni watu ambao wameitimu kabisa na mafunso walio ipata, wamepata mafunso ehari yanju sana sababu kuchuwao uwa ako hapo tu kufunsa na kuwa onyesha maali wamekosea. Nao ni watu wakuitikia mwito na kila wakati uwa wanasikisa vinyo wanaambiwa. Na msechaji mmoja ambayo ni marumu sana. Muwamendi saraa uyo na mpenda sana na uwa na muamini. Akiwa tu kwa uwanja na juwa tu hapo kutapatikana mbahau katha.

Mchezo naopenda sana katika olimpiki ni mchezo wariadha. Mcheso ambayo unapendwa na kila mtu sababu ukiona wanariadha uwa wanakuwa tayari kila wakati. Alafu kuwa wanakuwa na mazoezi ya kufana sana uwanjani. Iri wasije wakaangaria nyuma na saingine wako na ustandi na wakutosha sababu saingine wawataki kuwa wanaangaria upande ama nyuma. Iri wawese kushinda visuri. Wanariadha ni watu wazuri sana sababu uwa wanashirikiana ata ingawa ni mashindano. Wanashirikiana wanaongea ruga moja. Harafu wakati wakukimbia kama ni mita miyamoja, utaona kama umeme, watapita tu haraka na hapo utakuwa naona mshindi hakombere na hapo sasa lindaki kachache tu atakuwa amekimi.